Sherehe ya kupendezwa kwangu naeza sema ni ile sherehe iko na marafiki wangu wakaribu, chakula mingi na pia vinywaji bila kelele kwa wingi pia.

Kwangu unaeza sema vitu nanunua mtandaoni saa zingine najipeleka mwenyewe kwa soko kwa kuwa mtandaoni. Ukona changamoto mingi kwa kuwa huwezi pata vitu ambavyo unaweza zikuza. Ukajua ambavyo vipo na pia ni vigumu kurudisha ingawaje ukienda wewe mwenyewe inakua rahisi hata kuongea na watu unaeza shukisha bei. Na pia ikiweza unaweza kukataa kwa haraka kama ukubali kwa haraka ingawaje hizi zingine mtandaoni inakuwa ni tashwishi pia kabla pia bidhaa ikufikie unangoja sana. Na pia inaeza kuja kama haiyuko salama ingawaje ukiendea wewe mwenyewe inakuwa vyema.

Kazi ya kushirikiana cha kwanza kabisa napenda tukijadiliana tujue lengo ni gani tuangalie mahali ambapo tunafaa kusukuma lengo letu pia na kuongea pamoja yani ndiyo isonge kwa haraka na tusisahau lengo letu cha msingi zaidi ni kusaidia ambae ako nyuma, ambae ako mbele. Pia unamfata na mawaidha yake ambayo atakupa na pia kwa zaidi mi naweza sema kitu bora zaidi ni kusisitiza lengo.

Kwangu wiki yangu ya kazi kitu cha kwanza na cha muhimu zaidi naandika chini vitu ambavyo nataka kukamilisha kupanga kama nikona wajibu na ulo nililopewa na jaribu zaidi nilimalize kabla ya wiki kufika katikati kwangu mimi nawezasema kujipanga na jipanga zaidi kwanza kwa kuandika vitu chini alafu naenda nikipiga mstari kukuwa zimekamilika walijakamilika.

Na jukumu ambalo ninalolipenda kazini ni kupanga watu kwa kuwa napenda utaratibu na napenda kazi safi kwangu naeza sema ilo ndio jukumu nalolipenda zaidi na pia ni na roho ya utu ya kushughulikia watu na pia napenda kufanya kazi na watu ambao wamejitolea kwa hiyo naeza sema hee hiyo ni jukumu nalolipenda sana kazini kwa kuwa pia inanifanya naonyesha upendo na nashughulikia watu kwangu naezasema uongozi na ukupangilia watu.

Maendeleo mengi ningependa kwa jamii ya kwanza kiukonomia, ningependa jamii ipande juu kiukonomia. Shule na hospitali ziwe bora zaidi yaani zenye zinaeza aminika. Na pia kila mtu anaeza zitumia vyema kwa kuwa hizi ndio vitu za maana sana. Na pia maendeleo bora zaidi ingekuwa kwa wakulima. Kwa kuwa wakifanya kazi zao njema inakuwa rahisi na inakuwa kwa ubora zaidi. Kwangu hizi ndio mandeleo naeza penda kuona kwenye jamii.

Madukani napenda ya kuenda mchana mchana kwa kuwa asubui mapema masio vitu vitu ambavyo na vivitaji zivina kuwa vimeekwa madukani kwa kuwa vingine pia zina kuwa hazijakuwa zile za iyo siku kwa kuwa pia mwenye duka pia hawakosi ujanja na ukora zao kwa kuwa wanaeza changanya vitu. Kwangu mi naeza sema masaa mchana mchana kitu sa sita au sa saba.

Kwangu naweza sema rangi ambayo naipenda zaidi ni ya kijani kibichi kwa kuwa ipo kila mahali, kwa nje, isipokuwa tu kwa mjini ni ngumu sana uone rangi ya kijani kibichi kwa kuwa pia watu washa leta mambo yao ya maendeleo ya teknolojia mambo kama hayo ingawaje ata kwenye maduka au kwenye manyumba yenye rangi ya kijani kibichi inapendeza. Kwangu naweza sema kijani kimbichi kwa kuwa pia ni kitu ni kinapendeza kuna hewa safi.

Chakula ambacho ninacho kipenda zaidi naweza sema kwa sasa ni ugali wali napia chakula kigeni kama za ki china. Hizo ndiyo mbili bora naweza sema. Hizo tatu bora zishanifrahisha. Kwa ni chakula bora na mtamu. Kwa ngu hizo ndiyo bora kwa zote.

Mahali pa ibada naeza sema naenda kila wiki mara moja jumapili. Lakini kama kuna matukio ingine mahali pa ibada katikati ya wiki natokea nashirikiana na watu pamoja. Kwangu naeza sema mara kwa mara zaidi ni mara moja kwa wiki jumapili.

Picha naeza sema napiga mara kwa mara ingawaje siyo kwa sana lakini napenda picha sana kwa kuwapea inani saidia kukumbuka vitu na matukio. Na pia inanikumbusha vitu kwa nini kwa uzuri pia siwezi kusahau kitu nikishaona naweza sema eeh picha napiga lakini siyo mara kwa mara.

Kwangu unatumia mitandao wa kijamii, natumia vile instagramu na pia whatsapp. Kwa kuwa mara kwa mara watu wengi hawapigi simu sana. Na kama nikupiga simu ino kwa jambo la haraka kwangu nisema ye ndio natumia mitandao wa kijamii zana. Lakini siyo zote.

Bahari nishaona kadhaa wa kadhaa lakini ni moja tu ambayo iko Kenya kwangu naweza sema nishaona tuu. Bahari la hindi ilo ndio kubwa nini mashariki mwa Afrika kwangu naeza sema hiyo ndio nimeona tuu lakini ningependa kuona hizo zingine pia.

Mbani naenda labda maramoja au mbili kwa mwezi kwa kuwa pia sijaa sikuhizi haziyuko kwa wingi na pia watu watokei kwa sana kwa hiyo naeza sema ni maramoja kwa mwezi au mbili ama saa zingine pia inakuwa ngumu kwa kuwa pia vitabu pia vimekuwa kwenye rununu. Pia vile mbavyo tunavyotaka kusoma. Kwenye maktaba pia hawaleti mpya kwahio unaezasema siyo sana.

Kwangu naeze sema kuilinda faraga yangu mtandaoni najaribu sana nisiende mahali ambapo sifai, kuona vitu ambavyo usifai kukua pia hivo, hauwezi jua wakora wako wapi kwa kua hao ndio pia wanawinda watu wasio jijua na wasio elewa vitu ambavyo wanavifanya kwenye mtandaoni.

Naweza sema kitu ambacho nachokipenda kufanya na familia naweza sema ni kwenda nje, kukula nje, kukaa pamoja kwa sana na pia kushiriki kwa mashindano yaani lakini mashindano ya upendo na upendo kwangu naweza sema hivyo ndiyo napenda kushinda na familia.

Cha msingi kutia watu moyo wenzangu na pia watu waliokaribu na mimi cha kwanza ni kuwa nao karibu, kuwapigia simu, kuwajulia hali na pia kama wakona kitu yoyote ambao wanachofanya natokea kutuma hela pia inaonyesha unatia mwenzako moyo yaani kuwa unaisema hivyo.

Kwa sana naweza sema ucheshi kwa kuwa pia siyo kila mara wa ukishirikiana nawenzako pia wananuna tu unapea najitolea zaidi kwa timu, amba tunafanya kazi nayao ama timu yoyote ambayo tukonayo karibu pia majirani pia.

Naeza sema kitendo cha wema ni cha nisha kifanya naeza sema zaidi kwa zaidi ni kupa mtu mafunzo. Hukua hizo ndio vitu ambazo mtu hawezi nunuwa. Na pia kwa kusaidia mtu ambapo mali ambapo amekuwma. Na pia chamsingi pia kushirikiana na watu katika jamii.

Kwangu naweza sema chakula chenye ladha ya ukali kidogo uchachu kidogo kwa kuwa pia mimi sio mtu ambaye napenda sukari kwa sana kwangu naweza sema uchachu au ukali kidogo tu na pia uli yenye chakula kenye ambacho kimeiva kabisa sio chakula nusu kuiva u karibu kuungua.

Mazoezi yangu ya kila siku naeza sema sifanyi mazoezi kila siku lakini mara kwa mara najipata nikikimbia asubuhi ama pia saa zingine nashiriki zaidi kwa michezo ya mchezo wa mpira hapo ndio najipata nikifanya mazoezi zaidi kwa kuwa pia inanisaidia kiakili na pia kimwili mpira sana.

Data yangu naweza sema nahifadhi kwa simu, kwa vitabu pia, kwa kopia, nikiwa n mamb ambayo nayataka, naandika sana, na pia kama ni mambo ambayo nataka kuhifadhi ya haraka, natumia video ama picha.

Kwa kuweka neno siri, naezasema ni neno ambayo situmii sana lakini iko kichwani zaidi. Ama kulingana na namba zangu zenye ambazo ama siku yenye nilifraia zaidi. Au tukio lilifanyika hiyo siku, apo ndio naeza kusema natoa neno siri kwa kukumbuka ikuwe mgumu kwako pia ukieka neno siri ambaloumesikia sasa hivi halafu usahau ina leta tashwishi pia.

Jami nazesema naisaidia kwa kujitolea kukua miongoni wa watu ambao na wasafisha mitaro, kusafisha taka na pia kuwasaidia waliozeka kufanya mambo moja mbili tatu. Napia cha msingi ni kutokea kwenye jamii na kuwapa mawaidha walio wadogo wangu.

Kwa kusafiri kwa GPS ni kuwa bora zaidi kwa kuwa ni ngumu sana kupotea, ingawaje, saa zingine unaeza pata maduka au mabiashara haya thamani kwa hicho kijiji zingine zimefungwa lakini kwangu naezasema na safiri sana kwa GPS kwa kuwa rahisi pia na maelekezo yanakuwa ya haraka.

Kwangu naezasema napenda kuvaa nguo kidogo kwa kuwa zina niwezeshe kusonga viraisi na pia nahisi nikiwa vyema hewa ikinipiga upepo ukinipiga lakini sipendi nguo mingi kwa kuwa nguo mingi naeza wakati wa baridi sana kwangu naeza sema napenda nguo. Kwa nguo naizasema anapenda nguo kidogo tu ama nguo nyepesi pia.

Naeze sema chakula cha araka ni kizuri ingawaje akina ile ladha ya chakula kimetayarishwa kwa mda mrefu na pia naona ni kama ladha yake pia. Sio mzuri sana kwa kuwa pia kufuraisha na pia ni kama vyakula tu havina mpangilio na pia ni kama azina ile roho ndani, ama mpangilio wa kitamaduni.

Kwangu naeze sema ingawa aje sina bustani niikipata kadha wa kadha. Na imemeamea ovyo ovyo najaribu naisaidia ama kuiimwagilia maji. Na nikipata bustani mzuri na furahia na inanipendeza ingawaje sina yangu lakini nigekuwa nalima muda kwa muda.

Naeza sema kazini nikiwa na udhaifu napenda kuwa nyuma waliobobea kazini ama walio mbele yangu ili niweze kusoma na kuelewa wanavyofikiria ao kufanya. Naeza sema udhaifu pia kila mtu ako nao lakini kama ujabobea kwa kitu chochote unafaana kukaa nyuma unasoma vile ambavyo waliyo mbele yako wanafanya.

Naweza sema bora zaidi ni mazoezi kula chakula bora hicho kikiwa kimoto na pia mara kwa mara kunywa maji mingi na pia kujihusisha na vitu vya maana pia kupunguza sukari ndiyo miongoni ya ninavyofanya kuweka afya nzuri.

Ubora ubora ni kitu mzuri sana kukuwa umemakinika umefanya mambo yako vyema kwa dharura na pia umekakamua ukakuwa maisha magwiji.

Tafadhali au naomba.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

Jee kazi hiyo ndiyo nitafanya miaka mingi ijayo nikifikiria mabadiliko ya kazi ningipenda kazi yangu lakini naomba naona hakuna maendeleo. Nimekua hapa miaka mitatu bada nafanya kazi ile ile jee niombe kuhamishwa idara nyingine au nitafute nafasi mpya katika kampuni nyingine. Lakini kubadilisha kazi ni hatari hapa nimejua watu na michakato. Ninajua kila mtu. Mahali pengine nitaanza mwanzo tena lakini mshahara zaidi na nafasi ya kukua ni muhimu nahitaji kufikiri kwa makini labda nitazungumza na manager wangu nione kama fursa ya mandeleo. Niombe msaada wa karibu wangu pia.

Je niendesha gari au nichukue baiskeli gari lina tatizo kidogo la mafuta linakula sana, basi ni rahisi na nafuu lakini leo nina mizigo mingi nadhani gari ni bora, nitakwenda dukani kununua vitu vingi baadae nitamtembelea rafiki yangu aliye mgonjwa na ni lazima nimpigie simu kwanza niangalee kama yupo nyumbani nahitaji pia kununua duka kutoka famisi famasi mingi lazima nijipange vizuri hebu niandike orodha, hebu niandike orodha nisisahau kitu chochote.

Nahitaji kupanga pesa yangu vizuri mwezi huu mishaara iliingia jana lazima nigaa kwa busara. Panga nyumba kwanza shilingi hizi umeme na maji shilingi hizi chakula wiki nne nadhani shilingi hii zitatosha ninahitaji kuweka akiba kidogo kwa tharura za badaye lakini shilingi elfu mbili watoto wanahitaji vitu vya shule vitabu na kalamu nimesahau deni la jirani nilimkopa mwezi uliopita lakini nimpee leo pesa zinakwisha haraka sana naitaji kuwa makini zaidi na mimi matumizi nadhani mwezi ujao nitaweka akiba zaidi.

Nina miadi ya daktari kesho saa tisa asubuhi lazima nifike kwa wakati nimekuwa na maumivu kichwa kwa wiki mbili. Natumai daktari atanisaidia lazima nichukue kadi yangu ya hospitali na makaratasi yote ya dawa. Sawa, je, nahitaji kuenda kwa mtu mwingine? Nadhani nitaweza kuenda peke yangu. Hospitali liko karibu, nitachukua basi moja tu. Ninahitaji kuuliza daktari kuhusu maumivu wa mgongo pia. Nimekuwa na matatizo kwa muda lakini ataniandikia dawa itanitibu. Kuwa mtaalamu wa afya ni muhimu sana, siwezi kuuliza daktari hizi.

Nichukue basi au pikipiki leo, basi ni salama linachelewa pikipiki ni haraka lakini hewa ya barii inasumbua nadhani leo ndachukua basi sina haraka sana na nauli ni shilingi miambili tu ni nafuu nitakaa kwenye dirisha ni niangalie mitatu na ya pita napenda kuwa na natuko shuguri zao za asubuhi kila mtu na hadithi yake. Stesheni ya basi iko mbali kidogo lakini nyumba na nyumbani itatembea dakika kumi ni mazoezi mazuri kwa mwili. Nikifika kazi ni mapema nta nitakujuwa kabla kuanza kazi.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

Nmerudi nyumbani baada ya siku ndefu mno, watoto wamefika tayari kutoka shuleni. Ninauchovu lakini lazima niandae chakula, nitabadilisha nguo kwanza nivae nguo za nyumbani nifanye nini haraka kwa chakula kwa kweli jana nili nitaupasua haya mayai rahisi na haraka kwa kweli, jana nili nitaupasua haya mayai rahisi na haraka watoto wanaweza kula huku wakisoma vitabu vyao baada kula tutayasafisha vyombo kwa pamoja naona wamemaliza vyema, nitaandaa nguo za kesho ili asubuhi wasiwe na haraka. Jioni ni wakati wakumpumzika na familia.